Ndiyo ninapenda mvua maana yake mvua ina manufaa mingi kama vile kuweza kukuza mimea, shambani, pia kupunguza vumbi, barabarani, na pia kuwapa wanyama na binadamu maji ya kutosha. Kwa hvyo basi mvua ina manufaa zaidi ya madhara ambayo inaleta. Hivo basi kufanya kupenda.

HABARI YAKO.

Tuta onana badae uta onana badae.